Ninapotaka kustarehe. Kuna mambo kathaa ambayo mimi hujihusisha nayo. Jambo la kwanza ni kutizama televisheni ama kutazama kipindi. Either iwe kwa mtandao ama iwe kwa runinga yoyote. Zile vipindi ni nazopenda. Ni vipindi ambavyo zinafanya nistarehe kwa kuwa za kufanya nisikie ni metulia. Kama vile vipindi za kuchekesha. Comedies. Ninazipenda sana hizi vipindi. Pamoja na vipindi ambazo ni za vita. Ninapenda pia filamu za kutoka Japan, Asia na China vipindi za anime. Ambazo ninapenda vile hua wanahadithia ama zile hadithi wanapeana haziambatani na zile ambazo tumezoea kutoka Marekani. Jambo la pili ambalo mimi hujihusisha nacho ninapotaka kustarehe ni kuota jua ama kulala kwa jua. Ninapendelea hii kitu sana kwa kuwa huwa inatuliza fikira. Hakuna kitu ambacho kina nisumbua na hakuna kitu ambacho ninafikiria. Ninakaa tu kwa jua, ninatulia, ninalala, na kama nilikuwa na shida ya yote, ninaifikiria, yaani nimeiwaza, ninapata jibu. Jambo lingine ambalo mimi hupenda ama linalo nituliza ni kutizama wanyama. Wawe ni wanyama waboma kama vile nguruwe ni naofunga ama kuku ama wawe wanyama pori. Pia ninapenda kusafiri na kutizama nchi, yaani nature. Pia kuenda kwa kutembea na pia saa zingine ninapenda kuogelea. Lakini ninalo penda sana ni kutizama runinga na kuota jua.